Na, napenda kufanya kazi nyumbani. Hii ni kwa sababu nimetoka mahali ambapo tunafunzwa kusaidiana huko nyumbani. Kama ni kazi mingi ya nyumbani kama vile kuosha, kufua, kupanguza, ama hadi kupika. Tunasaidiana na mwenye tuko na yeye nyumbani. Kama mimi kwa mfano, nakaanga na demi yangu. Kwa hivyo kazi za nyumbani tunasaidiana kama bigana ananipikia na anaosha nguo. Lakini mimi naenda nafanya shopping saa zingine nampikia. Yani tunaokoleana na hii nasaidia sana. Kwa ni tunaishi maisha ya mazuri ya kusaidiana. Bila kujali kama huwe mtu mwingine ako na uwezo wa kufanya hivyo kazi. Hii imesaidia kutuleta pamoja na imedumisha upendo kati yetu. Na naona tukiendelea hivi mambo yataendelea kukuwa shwari.

Wakati mkuu wa mpira wa bisiboli na kumbuka hima kwa hima kama ilikuwa jana. Ilikuwa siku ya jumamosi, nilikuwa katika darasa la nne. Hii, nilikuwa na mzazi wangu, baba angu yani, Mr. Munga. Tulikuwa tunaenda na yeye kuona huu mpira wa bisiboli kwa ni yeye timu yenye ilikuwa ina cheza, alikuwa ana isapoti kwa hivyo nilikuwa na isapoti. Na kumbuka hiyo siku kulinyesha mvua kubwa sana. Hadi tukirudi nyumbani tulikuwa tumeloa maji kutokana kwa hiyo mpira. Ingawa team ya yetu enye tutikuwa tunasupport ilishinda. Hiyo siku ilikuwa na mambo yake lakini ni siku sitaisahau. Kwani ilinifungua macho nikaeza kuona vile iyo mpira inachezwa. Hadi mimi mwenyewe nikaanza kucheza kwani nilikuwa bado mdogo. Saizi nimekua nikicheza bisiboli kwa muda wa miaka kama kumi hivo na nimeivia sana na mimi nimcheza jibora wa mpira wa bisiboli.

Naam, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Kama juzi, nimetoka participation ama contest ya chess huko ivo Westlands. Mimi ni mchezaji bora wa chess kwa sababu nimekuwa nikicheza chess kutoka nikiwa kidato cha kwanza. Nilianza kucheza chess huko nyeri high school ambabo tulikuwa na booth na kulikuwa na mashindano ya nyumba kwa nyumba ama kwa darasa na darasa na nilikua na wakilisha darasa langu ikiwemo na watu wengine. Hii ili nifanya sana nikapenda kucheza chess, ni mchezo ambao unanisaidia kufikiria na kufanya mambo vile inavyo hitajika kwa kufikiria kwa usawa. Chess ni mchezu ambao unainua akili, unapanua akili kwa ni unaweza kufikiria outside the box. Pia chess imenisaidia sana kujuana na watu wenye tamaa kaa zangu. Juu katika mashindano na zenye naendanga za chess napatananga na watu wanacheza chess, tunajuana na wao, tunaconnect, tunalink. Na ni watu ambao wanaeza ama tunaeza saidiana nao kimaisha kwa siku za usoni.

Napanga kazi yangu kulingana na umuhimu wa hiyo kazi, muda unaobaki hiyo kazi inahitajika na ni nani amenipatia hiyo kazi kama ni yangu ama kama ni ya kitu ingine. Hii inanisaidia kugawa kazi vizuri, kwani naweza kugawa kazi katika umuhimu na muda umeobaki kukamilisha hiyo kazi. Hii inanisaidia sana kuanza na kazi yenye inahitajika kwa haraka na kuimalizia kabla deadline imefika na inaniimprove sana. Pia katika kupanga kazi yangu, nakuanga na schedule yenye nikuwa nakuanga nimemark kwa kalenda. Yaani siku hii niko na hii kazi nafaa kuwa nimekamilisha. Naam, kueka hiyo alafu naeka reminder kwa simu inanisaidia sana katika kusahau. Kwa sababu nikisahau napatanga reminder kuhusu kazi fulani nafaa kukamilisha na bado sijaifanya. Kwa hivyo naenda tu kuifanya.

Wakati ni napohitaji msaada kazini naomba msaada kwa upole na unyenyekevu. Hii ni kwa sababu najua si kila mtu anaeza kusaidia. Lakini pale kazini tuko kufanya kazi kama timu. Kwa hivo nikipata shida kazini naenda naomba msaada kwa mtu mwenye upeo wajuu katika hiyo kazi. Kwa mfano, kama software developer, nikipatana na bag yenye imenilemea kuitatua naenda kwa asini ya software developer mwingine, tunaangalia hiyo issue na weye na tukiangalia na yeye ninaweza kuona mahali kuna shida na tunaitatua na yeye kutokana na guidance yake. Saa zingine hata watu wananiombanga msaada kwa kazi. Juu si kila mtu anajua mambo ya kompyuta. Kwa hivo pia mii nasaidiananga. Ndo nipate usaidizi pia. Hii ni jambo mzuri sana. Kwani haushtuki unapopatana na shida.

Kuanza mradi mpya wa kazi, kunahitaji mpango. Kwa hivo, ninapoanza mradi mpya wa kazi, napanga vizuri chenye nataka na chenye hiyo kazi inataka. Kama naezapatia hiyo kazi chenye inataka, ninakubali na kuendelea na huo mradi. Kisha, kabla ya kukubali mradi, kwanza naangalianga hizo conditions na terms. Naangai kama zi zinanifaa ziko sawa kama hazinifai nasema kwa mwenye ananipee huo mradi namwambia kuna hapa na hapa hatuelewani tunaezaitatua aje hizi ili tuweze kuelewana ndo tufanye kazi. Naam akikubali chenye nimesema na nakubali huo mradi na naanza kazi. Na kabla ninaanza kazi nafafanya bajeti ya hiyo kazi hii itanicost pesa ngapi itacost pesa ngapi After kufanya bajeti napeana budget yangu kaa iko kaa inaeza kamilika na hio bajeti kazi inaanzwa. Na hivo ndo inakuwa sasa.

Naamu, nawafahamu majirani wangu. Huyo majirani wangu wa kwanza anaitangwa Cecilia Munga. Ambayo ni coincidence sana kwa sababu dada yangu anaitwa Cecilia Wanja. Hii jambo lililofanya nikue curious na neighbours. Ili kujua asili yao vile wanaweza nisaidia kimaisha. Kuna tena saa huyo neighbour anafuata hapo anaitangwa Jambi. Alafu kuna neighbour huyo mwingine. Alafu kuna huyo hapa juu. Anaitwa Jake. Yani najua ma neighbours wangu lakini si wote. Siwajui sana lakini wenye nawajua wameniokolea in one way or the other na mimi nimewaokolea. Hii kujuana na watu ama majirani zako ni muhimu sana siku hizi kwa sababu huwezi jua ni shida gani anapitia ama we shida gani unapitia na hujui mtu wa kuongelesha. Lakini neighbour yako ako tu hapo na unaweza muongelesha. Kujuana na majirani si kukuwa nozi, ni kitu mzuri ya kufanya, na ni vizuri kujuana na neighnour wako, ndo akuokolee ama utamuokolea siku moja.

Naam, naendanga kwa tamasha za muziki, si ati nishawahi tu kuenda. Juzi nimetoka Solfest Disemba ambayo ilikuwa huku Nairobi, yenye kulikuwa na vijana wengi na kulikuwa na ngoma tamutamu. Ilikuwa huu muda wa krismasi, na kuenda tamasha la muziki hiyo mara ilikuwa. Ilikuwa vizuri sana niliweza kupatana na watu wengi. Ni chance yangu ya kujibamba, kurukaruka, kutingisha mwili na kujibamba yaani tulikuwa tumeenda na marafiki zangu. Tukaenda huko siku mbili, tukisikiza wanamuziki kama vile Sauti Sol na Nyashinski kwa ngoma zao kalikali. Ilikuwa muda mzuri sana na ulionibamba. Wasanii wengine pia waliojitokeza ni kina Trio Mio, kina Toxic Lyrikali na Wakadinali. Hawa ni wa baadhi ya wasanii waliotokea katika hilo tamasha la muziki.

Uzoefu nishaipata ambao ulikuwa wa kushangaza na kuniaibisha sana ilikuwa uzoefu wakuvuta weed ama kuvuta shash. Shash ni drug ambayo inajulikana kwa jina lingine kama cannabis ambayo inayouzwa humu Kenya na kote duniani. Nikiwa huko university katika mwaka wangu wa kwanza, nilipatana na marafiki ambao hawakuwa wazuri wakani introduce kwa hiyo kitu inaitwa shash. Nika vutavuta for hiyo mwaka until nikakuja kujipata weh nimeanza kuvuta sana. Nikashtuka hadi mzazi kidogo anajua ili nilishikwa kwa kesi fulani hapo, nikasema mimi sitajipata huko tena. Na kutoka hiyo siku, sijavuta hiyo kitu kwa kutoka hiyo siku na nilisema sita wai vuta. Heri nitumie mihadarati zingine, lakini sita wai tumia weed kwa maisha yangu.

Ili kushirikiana na timu, naongea kwa uwazi na unyenyekevu na kueleza maelezo yangu vizuri. Pia na encourage watu kuongea maelezo yao vizuri, kuongea akili yao vizuri, na kutoa maoni kila wanapo uizwa kama wako na maoni. Pia kuuliza maswali yenye faraga ni kitu mzuri katika timu na ushirikiano wake. Kila tunapopewa jukumu kama timu tunagawana na kila mtu anakamilisha part yake. Ili kushirikiana na timu kabisa mi nafanyanga part yangu vizuri. Mtu akiniomba usaidizi na part yake namsaidia najitolea kumsaidia. Kwa sababu pia najua siku moja ataweza kuja kunisaidia. Hiyo inasaidia katika kushirikiana kwa timu. Kisha baada ya kumaliza majukumu yetu, tunaenda kukunywa kinywaji ama kukula chakula cha pamoja na hapo tunaongea kuhusu maisha na hatuongei mambo ya kazi kwa sababu tushatoka kwa kazi. Tuko mahali pengine na mambo ya maisha ndo tunafaa kuongea. Mara zingine tunachezanga games za ubao kama Chess na inasaidia sana katika kushirikiana.

Timu ya mchezo ninaofuata ni timu ya Manchester United. Hii ni timu ambayo nimeishi kushabikia tangu utotoni. Hizo enzi za kina Wayne Rooney na kina Vampasie wa Arsenal. Hii likuwa muda mkubwa kwa maisha yangu kwa sababu hapo ndo nilijua timu tofauti tofauti. Kitu ambayo inanifanya nipende hii timu ya Manchester United ni kwamba haikuwangi predictable hivo sana unaweza fikiria ati juu haiko juu kwa table, ati itashindwa gemu yenye inakuja unapata imepigia hiyo timu na upate ni timu kali sana hadi unashangaa mbona bet zimeungua hivyo lakini, juzi imechapa timu ya Manchester City, tatu nunge. Mchezo ambao ulinishtua sana kwa sababu Manchester City wako namba pili kwa Premier League table na Manchester United hiyo timu ilikuwa namba sita. Juzi tena wamecheza na Arsenal ambao ndo wanaongoza kwa Primier League Table waliwapiga bao tatu kwa mbili mpira ambao ulishtua sana na watu hawakuwa wana expect hizo results.

Napokea maoni kwa wengine kwa uwazi na utulivu na nawasikiliza kwa makini ili wasione kama nawadharau. Kisha nawajibu nakuwambia nitaangalia hayo maoni. Hii ni kwa sababu maoni ni njia mzuri sana ya kukua na kuimprove. Kwa hivyo ninaposikiza maoni ya watu wengine, inanipea jinsi tofauti ya kuangalia tatizo fulani au jambo fulani naiangalia na jinsi tofauti na napata solution kwa haraka. Kama singesikiza maoni ya huyo mtu, labda hadi singeweza kutatua hilo tatizo kwa sababu nilipata solution kwa huyo mtu. Maoni ni kitu muhimu kwangu, ingawa kuna maoni ingine sitakangi kusikiza. Kuna mtu unaeza patana naye usikize tu vile anaongea usikie maoni yake usikie ni yenye maoni yenye hayajaenda shule, maoni ya kukupoteza na maoni ambayo haufai kuyasikiliza hata kidogo. Infact, unafaa utoke hapo haraka iwezekanavyo.

Najikinga kwa jua kutokana kwa jua kali navaa kofia na miwani. Niko na miwani ya darksheds ya kuvaa kwa jua ambayo inasaidia kukata huo mwangaza wa jua. Kisha navaa kofia naona kofia inanisaidia sana. Kwa sababu inablock jua kama unatembea side yenye jua inamulika. Hii inaokolea sana hadi kama kuko na vumbi pia. Juu ukuwe umevaa miwani na kofia kukuwe na vumbi na juakali. Juu kukuwa na juakali, obvious kuna vumbi kwa sababu mchanga ni lose. Na inachukuliwa sana na upepo. Na una navaa tu kofia na miwani, halafu naenda hata angu. Hii inanikingia kutoka vumbi na jua. Na natamani na naenjoy kwa safari yangu nikitabasamu.

Napenda kujadiliana mambo ya kisasa na ya siasa na marafiki zangu na kucheza michezo ya video ama michezo ya ubao kama chess. Naam, tunapo patana na marafiki zangu, tunaongea kuhusu mambo ya siasa na jinsi tunaweza jipata huko juu kwa sababu pia sisi tunataka kuomoka na kutoka kwa block pia. Kwa hivyo, kuongelea haya mambo inatusadia sana hadi kuona chances zenye ziko Nairobi Zenye tunaeza take them na tufanye chenye tunataka nazo. Alafu tena tunachezanga michezo kama vile Call of Duty. Hii ni game ya video ambayo unaicheza kwa simu. Unaichezanga sana sana na marafiki zako na tunaenda mission na wao na tunawin kwa kucheza kwa pamoja. Kisha tunaeza enda tukunywe drink. Tujibambe yaani kila siku tujibambe. Tuna celebrate life kwa sababu si kila siku utapata uko healthy saa zingine unajipatanga wewe ni mgonjwa na hujui ulipata aje hio ugonjwa. Nashukuru kukua na marafiki wazuri wanao nijali.

Naam, elfu mbili na ishirini na saba nitapiga kura, hadi kama sijawai piga kura tangu nizaliwe. Hii ni jambo la kushtua sana kwa sababu last election sikupiga kura na nilikuwa nafaa kupiga kura. Kuchagua government yenye inasaidia watu, government ya watu na inajali hadi watu hawana kitu. Ni jambo muhimu hasa katika third world countries. Na kufanya hivo nakuwa citizen mzuri nachukua kura nakuwa registered citizen na naparticipate katika democracy ya uchaguzi. Ingawa kuna kuwanga na fununu ati elections zinaibiwa ni muhimu tu kupiga kura hadi kama zitaibiwa ndio lakini as long as ulifanya part yako ya as a citizen ya kupiga hiyo kura na kuenda kuchagua leader mwenye unataka. Hilo ni jambo muhimu na ni jambo linafaa kufanywa na kila mtu mwenye ako Kenya sa hizi.

Naam, napenda kusikiza ngoma. Hadi leo kabla nianze siku yangu, na anzanga kwa kuomba. Kisha nasikiza ngoma moja ya gospe ambayo ina nikumbusha kwamba hii ni siku mpya. Niamuke, nijitahidi na niendele na jambo nilikuwa nafanya. Ngoma kwangu ni kama dawa. Ni kama dawa ya kunisaidia ni tulie na kunitibu kutokana na stress. Na sikizanga ngoma za Trance, hizi ni ngoma kaa za mtu kama Vile Future, Travis Scott, Bigos. Ingawa Bigos kuna mmoja wao alikufa take off, alikuwa short in altercation huko hivyo United States ilikuwa jambo la kuhofisha sana kwa sababu alikuwa mmoja wa wasanii niliokuwa napenda sana. Nilikua napenda ngoma zake hasa wakiwa wote Bigos wote watatu. Ilhali na hayo, nasikizanga pia ngoma za Kenya, R&B Kenya, kuna wasanii kadhaa wa Kenya napenda kuwasikiza kama vile njeraye, nikitakiringu na wakadinali, hawa ni wasanii wakubwa wa Kenya ambao wanafanya maisha ya wa Kenya yawe shwari sana.

Wakati wa mapumziko kazini, naichukuanga kama fursa ya kufanya jambo lingine, kwani nitaenda kupumzika nyumbani. Mapumziko yangu ya kazi, naitumianga kufanya vitu zangu za personal, kama vile kuongea na client, kukula chakula cha staff tai harakaharaka, ama kupigia familia na kusikia vile wanaendelea. Inanisaidia sana, kwani inanisaidia na inanipa motisha wa kuendelea na kazi ninaporudi kazini. Saa zingine natumianga huo muda, kuongea na wenzangu huko kazini, tunaongea kuhusu mambo ya kazi. Saa zingine tunaongelea kuhusu mambo ya siasa. Saa zingine tunacheza michezo ya ubao kama vile Chess, juu kunakuanga na boards huko. Yani tunafanya mambo kadhaa na wao na tunajuana kabisa na kabisa na hii inafoster sana ushirikiano katika kazi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Game of Thrones. Hii ni filamu ya HBO Max ambayo inaeleza kingdoms fulani huko na vile zilizoweza kukua. Inayoongelia kuhusu kalisi Mother of Dragon ambazo zilikuwa zinasaidia katika ku rule huko kitambo. Ingawa ni science fiction na drama ni na iko msisimko wa hali ya juu sana. Iko na seasons nane na kila season iko na episodes kama kumi. Na hizo episodes inakunga na urefu wa one hour kwa hivyo ni hii ni filamu ndefu ambayo inataka ukae chini vizuri na uiangalie kwa makini. Ndo uelewe kila kitu. Baadhi ya actors wako huko ni kina Jon Snow, Kurt Kurtz na Mother of Dragons na sasa kuna mwingine anaitwa Aria Stark ni filamu mzuri sana na naeza recommend mtu ai watch lakini unafaa kuwa umefikisha miaka kumi na nane na zaidi kwa sababu haikuangi mzuri kwa waoto juu iko na scenes pia za uchi.

Nachaji kifaa changu mara kaa nne kwa siku. Hii ni kwa sababu natumia simu yangu mara mingi sana. Kama saizi nimetoka kuitumia na kucheza game ya video, kucheza mchezo ya video Call of Duty na marafiki zangu. Ikaisha moto, ndo sasa iko kwa moto, inacharge moto. Ikijaa, nitaitoa tena, nicheze tena, iishe, niendelee, nicheze tena, iishe. Si kucheza tu nachezanga nayo ila nafanyanga vitu zingine lakini kucheza ndo nafanyanga sana. Si game ya Call of Duty nachezanga peke yake ila nachezanga pia chess. Niko na programu ya simu inayoitwa chess.com ambayo napatananga na watu wengine tunachezea chess huko. Hii simu yangu pia inakaa. Laptop yangu pia sichajingi sana ndo nikiweka kwa moto siitoangi naitumianga ikuwa kwa moto, so tuseme tu ni maramoja kwa siku. Hizi vifaa mbili zangu ni muhimu sana. Na kukua na moto kwake ni jambo muhimu sana kwangu.

Nasherehekea mwaka mpya na jamaa yangu na marafiki yangu. Naam, hii inasaidia sana kwanze tunaanza mwaka pamoja kwa kusaidiana na kujua hali ya kila mmoja wetu. Mwaka mpya ni chanzo kipya cha maisha. Na naichukulianga hii na kuanza vizuri na marafiki zangu. Saa zingine tunaeza patana kwa klabu, tukunywe pombe. Mara zingine tunaeza chinja tu na tutengeneze pombe home. Kuna hii pombe tunakupikanga home inaitangwa muratina. Hiyo ni pombe ya kienyeji ambayo tunajipikia na inakuanga healthy sana. Kwa sababu imejengwa na honey, miratina na skari kidogo na yeast kama iko. Inafament vizuri, yani ni pombe mzuri. Na hiyo honey inatokanga, hiyo asali inatokanga kwetu tukona hives, tukona hizo beehives, tukiharvest honey tunatengeneza hiyo pombe sasa.

Inapofura kuwa nyumbani na cheza ngoma alafu na densi mi ni dancer kwa hivo kila ni kwa nimefurahia niko nyumbani na piga densi yangu naeka ngoma yangu na jibamba ee saa zingine na piga video call na ongea na jamaa yangu ama na ongea na dem yangu kama hayuko around hii kujadiliana inatuleta pamoja na ina ongezea furaha yangu Mi ni mtu wa furaha na ni kifurahi hadi watu waki karibu na mimi wana furahi. Juu furaha ni contagious naam kisha naeza fanya kazi kama kudevelop software. Na furahianga sana nikidevelop software. Kama sahii na develop software ya startup yangu. Kwa hivyo ni kifanya nasikianga nimefurahi. Hata kama nitachoka natumianga akili yangu vizuri na inanisaidia kujieleza vizuri. Na kuonyesha ideas zangu huko nje.

Na napenda chakula cha haraka kama pia mimi niko na haraka. Tuseme kama ni asubuhi na mapema sana. Nimeamka na nafaa kupika breakfast. Na sina time ya kupika breakfast nitatengeneza pancake hapo mbio mbio. Ama on the way kwa kazi kwa njia nikienda kazi. Ni buy smokey ama burger kwa maziwa smokey hapo kwa njia njine nikikulanga nikienda kazi. Hii inanisaidia kuokoa muda. Alafu pia inasaidia kusave pesa juu hiyo chakula haikuwagi expensive sana inakuwaga cheap. Alafu pia inasaidia kujenga jamii juu ya mzee na promote namsaidia kulisha familia yake. Chakula cha haraka kinaniokolea sana hasa wakati wa haraka kwangu. Nasi mimi peke yangu tu nimeona wazee wengi. Ukienda kununua chakula cha haraka, badala ya kupika chakula na kupika na kungojea. Kwa sababu wanajua, time wasted can never be recovered.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kwanza nikifika nyumbani, naingia kwenye shawa, napiga gasha vizuri. Hii inasaidia kutuoa vumbi, kwenye mwili wangu kwa sababu nitakuwa nimetoka kwa huko nje na kulikuwa na vumbi. Pia inanisaidia kurefresh mind yangu na kuwa relaxed. After kutoka bafu nakuja napika chanjio. Na napenda sana sana kupika ugali na mayai. Napika ugali yangu na mayai. Nakula na kula chajiwa yangu vizuri na enjoy sana sana. Demu yangu akiwa hapo tunakula na yeye tunakula meal pamoja. Halafu nikimaliza hayo tuna kaa chini tunaangalia filamu moja. Kama vile spotakers halafu kisha tukimaliza hiyo tunaenda kulala. Na inabidi kesho nikilala saa nne niamke saa moja. Nitakuwa nimelala masaa manane. Nitakuwa nimekamilisha na nimefanya malengo yangu vizuri.

Tunda ninalopenda zaidi ni maembe. Maembe ni matunda ambayo napenda sana. Nimekuwa nikikulua maembe kutoka utotoni. Tukona miti tano ya maembe huko nyumbani na hiyo ndioo ilifanya nikapenda maembe. Wakati ilipokiluwa inazaa nilikuwa napanda mti juu naenda kukulia huko kama nyani. Alafu pia huku nairobi nimekuwa nikinunua maembe. Nikona mama mboga fulani anaitwa mama maria anauzanga maembe na matunda ingine kama mandizi. Ninapoenda hapo kwake naweza tumia zaidi ya shiligi miatano kununua vifaa vya maembe na matunda ingine kama mandizi na nanazi. Napenda matunda zake zenye anauzanga kwa sababu zina kuanga freshi. Na zinakuanga zile legit, si zile zimeweka madawa mingi ndo ziive haraka. Inakuanga ile maembe tamu, ile imetoka ukambani, na ni size yake iko sawa, na ni healthy.

Naam, napenda sana kuoga na maji ya moto hasaa wakati wa baridi. Maji ya moto yananitoa baridi. Naam. Maji ya moto pia inagonga kichwa yangu nasikia tu ikitiremka vizuri kwa mgongo. Nasikia hiyo tabasamu tu. Yaani inafanya hadi kuoga inakaa kitu ingine hapo mzuri sana. Ukilinganisha na maji ya baridi ambayo inakufanya ukuwe alert. Ninapokuwa nimechoka na nasikia nataka tu kurelax. Naingia tu kwa shawa nafungulia maji moto. Na nasikia tu vizuri. Maji moto nikilinganisha na maji baridi napenda maji moto. Hadi kama nimeoganga na maji baridi sana kwanza huko shuleni. Jinsi napenda maji baridi, si vile jinsi napenda maji moto. Ju napenda maji moto kwa sababu napenda kutulia na kurelax maji baridi ni wakati ambapo nina haraka. Halafu nafaa kukaa rada kuhusu shughuli fulani.

Sipendi chakula kilicho na mafuta mingi. Napenda mafuta yenye si mingi sana. Yani mafuta hapo kati. Hii ni mafuta ambayo inafanya tu chakula kionje na kiwe kitabu. Chakula kuwa na mafuta mingi hakinipendezi hata kidogo. Kwa sababu unapo kuwa na mafuta mingi inaenda kwa mwili yako. Na inaweza fanya upate magonjwa mengine ya maisha kama obesity yenye sitaki kupata. Pia kuwa na mafuta mengi kwa mwili sijambo muhimu kwa sababu ina kwa slave services zingine kama vile cancers. Unaona chakula kilicho na mafuta ya kati ndicho chakula kizuri. Kwa sababu chakula ni kitamu na kinamafuta kwa hivo hakina kitu ingine. Na haya mafuta hiko kwa hiyo chakula ni enough hayezi kuthulumu unapo kikula.

Napenda sana physics, napenda kuunda mavitu kama sa hizi, hapa hivi nyuma yangu kuna kompyuta mbili nimefungua naunda na repair natengeneza hizo macircuits, motherboard na hizo matitanium chips. Napenda kutengeneza vitu ka hizo kwa sababu pia mi ni techy kwa hivyo vitu kama hizo ni vitu zinakuja kama kitu ya kawaida kwangu. Naezajitengenezea simu yangu kama imeharibika. Na nikieza kuwa na uwezo na niko na hizo tools za kutengeneza simu nzima. Naezatengeneza simu mzima. Lakini haya yote inakuja juu ya physics. Nilipenda sana soma la physics la sayansi. Kwa sababu ndio lilinifunza hizo chips kutengeneza circuits. Kutengeneza your own batteries na kugenerate vitu kama enough EMF. Na hizo ya electromotive force yaani ili kugenerate power kuconvert AC to DC. Hiyo ndio ilinifunza basics ya ufundi wa elektroniki.

Chakula kinachoitwa mkimoo, ndiyo chakula cha jadi ninachokipenda. Mkimoo ni chakula utamaduni wa wakikuyu, kinachopikwa na waro, jithiri na greens. Sisi ni unataka kama vile unaweza tumia malenge, kanyoria ama mohika. Kama sisi, mama angu anapenda sana kutumia kanyoria na mohika. Mkimoo inakuwaga tamu, hasa ipate uikulanishe na maembe, si maembe, uikulanishe na avocado. Na hapo kando yake uko na maziwa. Nimi ambayo utainjoy sana kwa sababu ni chakula cha asili kimepikwa kwa usanii na ubunifu. Na utamu wake huwezi linganisha na kitu kingine. Pia naonanga siku hizi watu wanakula hicho chakula cha mukimoo na Kistiyukama ya kuku ama wanakula na nyama ya kuku ama ng'ombe. Inakuaga tamu sana kwa sababu unaweza ikula na vitu tofauti tofauti.

La, sigawanyi taka zangu. Kama kitu ni taka ni taka. Juu naishi kwa ploti na kugawanya taka zangu hakutanisaidia juu zinakujiangwa kila Thursday na lazima zikuwe kwa plastic bag fulani, lazima zikuwe zimewekwa. So kugawanya taka yangu ni ufala tu. Nazitupanga tu kwa zote kwa hiyo bag ya plastiki na naziweka hapo nje zichukuliwe zote. Watu wanaweza enda kugawanya taka zangu ni watu wanaozichukua. Juu naonanga zinaendanga zinatupwa mahali hapo nje. Na watu naona tu watu wakiokota okota vitu huwa sijui wanatafuta nini hapo ndani. Hao hiyo ni kazi yao hiyo si kazi yangu. Kama kitu kimekuwa taka nakiweka hapo kwa dust bin ya taka na nasahau story yake. Kama pia vile kuna taka ya kompyuta, unajua hiyo software yenye inaendanga kwa trash. Hiyo naigawanga juu kuna zenye zinakuanga muhimu zikienda kwa trash naweza zirecover after thirty days though kuna zingine nadeletingi permanently kama hazitanisaidia tena.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kufanya shughuli zangu mapema na kama leader nafaa kulead by example, kwa hivo kila time ninapoitwa katika event fulani, kama inaanza saa nne, nitakuwa hapo kabla ya saa nne ama saa nne kamili. Sipendi kuchelewa kamwe, ndo nisipate gari imesonga ama kama vile methali nasemanga, ati polepole utapata mwendo si wako. Kwa hivyo, mi sipendi kuachwa nyuma. Kitu nyingine, inafanya niwahi, ndo. Nikiita watu mkutano, wawahi pia wao wasichelewe, juu mimi si kuchelew kwa mkutano yao. Hii, inanisaidia kulead vizuri, na kuwa learer nzuri, na naonyeshana example vizuri ya vile kuwa mapema, ni displine muhimu sana katika maisha na katika ulimwengu huu na kazi zake.

Mudawa anguwa bure na utumia kufanya vitu na pendaga kufanya. Kama vile kucheza chess, kucheza gameware video, kucheza mchezo wa video, call of duty, kukode, yani kudevelop applications na kukua na zamawazango na marafiki na naibazo wangu. Naam. Pia sa zingine nikisikia na najisikia vizuri na nimeshiba vizuri. Naweza endia kinywaji, cha haraka, hapo hivo beze. Juu naishi plesnato zimamana kufika hapa voni tiki tiki. Na piesi na chezanga na marafiki zangu ama baba yangu. Yani mzee ana ninyoanga nywele. Anachezanga ches na na inanga hapo kumkalisha tu kikipiga stories za dunia vile hiko. Alafu huwa ana ongeanga french so katika huo muda naizanga kujua french na kuweza kuongea french vizuri bila tatizo lolote.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa kufurahi na jamii pamoja, kucheka nao, kukula chakula cha pamoja na familia yangu na marafiki zangu. Na saa zingine naendeanga kinywaji kwa klabu ama najitengenezea kinywaji changu mimi mwenyewe. Kuwa na furaha ni jambo la muhimu kwangu na kufanya mambo yanaonyesha furaha pia ni muhimu. Kwa hivo nikiwa katika kinywaji inanisaidianga sana. Pia napenda kufurahi na rafiki yangu ama demu yangu. Tunaendanga na yeye huko nje kutabasamu na kufanya shopping ya vitu tunavyohitaji. Ama vitu ambavyo zitatuchangamusha. Mara nyingi tunaendanga garden city ambapo tunaeza enda kujiburudisha hadi na virtual reality ama VR. Hii yote ni kwa sababu ya furaha na ninashukuru sana mungu ananipea watu wananijali na wanapenda kufurahia na mimi.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, kwa furaha na buraha. Ninapo amka asubuhi, kwanza naomba, nashukuru mungu kwa kunipa, uhai, na kunieza, na kuweza kunisaidia katika hii dunia, niishi vizuri, bila tatizo na watu. Kutoka hapo, naenda sebuleni ninapo patana na jamaa yangu. Wanani wish happy birthday. Na tunapanga vile tuta celebrate hiyo siku kama tutakata keki jioni. Ama tutuenda uko nje kujiburudisha na mambo ya dunia. Hii yote inanisaidia sana. Kwa sababu inanyonyesha umoja wa familia ni muhimu sana. Katika sherehe kama hizo ninaweza kufurahi nao jamaa zangu. Kisha jioni napatana na dem yangu ambaye ananipa muda mzuri na kutoka hapo ninakuwa nimefurahi siku yangu napokea zawadi kutoka kwa watu tofauti tofauti na washukuru kwa kunipa zawadi na kunikumbuka. Kisha namalizia siku yangu hapo na furaha.

Malengo ninayo kwa kazi ni kukua mtu mbunifu na mtu mwenye hekima ambaye watu wanakuja kuuliza maswali wanapo kwama katika jambo wanalo lifanya. Hii inanisaidia sana kwa sababu nimejenga work ethic yangu around discipline na ubunifu na kuwa mtu mwenye hekima. Haya yote yakifanyika hivyo, ninaweza kutumia hii nafasi nimepewa kwa kujulisha watu mambo yanayo endelea. nakua leader na ninaweza kukua moja wao unawapea kipaumbele katika nafasi zozote zinazo jitokeza kwa hiyo kampuni. Kukua mbunifu ni jambo muhimu kwangu na ni jambo la maana kwani lina nifungulia opportunities zingine zenye naeza explore katika hiyo kazi niko. Hasa, kama nataka kupandishwa cheo, lazima mtu akuwe mbunifu na aone ukona goal fulani, unataka kuachive ndio kampuni iweze kufika katika hii level ama katika nafasi fulani. Haya yote, hii haya yote ni malengo yangu, kuwa mbunifu ni lengo langu katika kampuni ninayo fanya kazi.

Naam, napenda kucheza na watoto lakini si watoto wadogo. Watoto ninaopenda kucheza na wao ni watoto ambao nawafunza kucheza chess. Naam, mimi ni mwalimu wa watoto kuwafunza ches. Napenda sana kusaidia jamii na umuhimu na kujitolea kuwa mweza wao mwenye anasaidia kucheza chess. Chess ni game fulani ya board ambayo inachezwa na watu wazima. Na unapofunza mtoto kucheza chess akili yake inakuwa kwa haraka. Anakuwa mbunifu na anaweza kufikiria strategically. Hii inamsaidia katika maisha yake. Kwani atatreat maisha yake kama chess, kila move anamake, inaaffect every decision ya maisha yake, kwa hivyo itabidi amemake decisions mzuri. Kama zile anamakingi hapo kwa chase ndiyo wakue successful kwa life. Ingawa hali si hali ataweza kufikiria kabla ya kuweka move, ndio asijifungie kama vile kuwakwa checkmate na maisha.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni pilau. Napenda pilau sana hivi kwamba naikulanga karibu kila siku kwa wiki. Naam naipikanga pilau na nyama ya mbuzi. Kisha na marinate na dania alafu pia naekanga tomato sauce ama tomato paste. Ni chakula naipikanga kwa ufasihi na ufanisi yaani yadi wewe uki onja utaniambia tu nifungwe hoteli kwa sababu nimeipika. Vizuri sana, ninaweza pata hadi PHD. Naam nimepikia watu kadhaa wakaniambia huwa ninapika vizuri. Najinsi ya kupenda pilau ni kwa sababu nimekua nikipenda pilau tangu nikuwa mdogo nikiwa mtoto. Mamangu alikua anapika pilau design ingine hapo deadly, nilikuwa na enjoy kucheza nikikula na naenda nacheza huko nje alafu nakuja nakula pilau. Nilikuwa nasikia vizuri sana. Alafu pia dada yangu alikua anajua kupika piau, yeye ndiye alinifunza ni hayo tu kwa sasa.

Mimi ningependa kutembea huko. Fiji ama Siberia. Huko ndo 'continent' zinakaa tofauti. Yaani geografia huko ni tofauti. Unapata volkano, na hapo kando yake ni ocean. Yaani unapata mahali kuna 'ice' na kuna ma 'ice ages' na ma 'ice caps'. Lakini hapo kando yake kuna 'glacier'. Sa hadi unashangaa nini inendelea huko Siberia. Siberia ni mji na ni dunia ningeenda kutembelea. Si tu ya geografia ya huko. Pia wanyama pori wa huko. Majaguar. Huko ndo kushai patikana 'carcass ya dinosaur' ikiwa kwenye ki ice age. Yaani Siberia ni mtaa yenye ningeenda nigependa kufika. Kuona geografia na historia ya huko. Kwani kujua historia ndio kujua 'the future'. Na nataka kujua the 'future through the history'. Unaona vile dunia ilijengwa, vile mambo ya huko inaendelea. Yaani Siberia sio tu kuona tu mambo. Yaani ni kwenda kuona historia yenye imeifadhiwa vizuri.

Napenda kutembea milimani na huko pwani. Huko kuna vitu mingi za jiografia. Kwa mfana huko milimani. Nitaenda kupatana na marain forest, bush trees na river sources kadhaa, tributaries na staff kadhaa na nitaweza kuona crater lakes. Kama ile kwa Mount Kenya naendanga huko. Naweza kuona hizo ma crater lakes. Pia naeza kuwa na hizo marain forest. Kisha huko pwani, napenda beach ya pwani. Napenda hiyo mchanga ya huko, napenda hiyo jua unaweza bus kwa jua usikie vizuri aa napenda pia hiyo bahari ya Indian Ocean unaweza ogelea huko, urelax ujibambe yaani kutembea kwangu na kuona vitu zenye zinatu surround ni jambo muhimu kwangu. Juu pia napenda kuenda national parks kuona wanyama mapori. Na kuaona na kustudy behaviors zao kujua kama wako na IQ pia kama sisi.

Naam, napenda kukimbia sana. Kuanzia mia moja meters, mimi ni mkimbizi hodari. Na sijaanza kukimbia sai, nilianza kukimbia tangu utotoni. Nikiwa shule ya msingi ya Muzangira. Nilikuwa nakimbilia shule na nilikuwa the fastest man there in that kwa hiyo shule. Katika mia moja meters, nilikuwa nashinda zote. Nilikuwa naonyesha watu walikuwa wanafuata nyuma dust ama vumbi. Nilikuwa na wakilisha shule yangu katika mashindano za olempiki, za sub county na county levels. Na nilikuwa nilishinda medals kadhaa kwa sababu nilikuwa na haraka na mbio mengi sana saa hizi bado nakimbianga kama exercise ee nakibianga kutoka hapa home hadi huko bridge ama naeza kimbia kutoka kwa bridge adi roysambu yaani napiga tizi kwa sababu nataka kukaa fit na healthy.

Hali ya hewa yenye napenda ni hali yenye imetulia. Mimi sipendi hali ya hewa ambapo unapata kuna jua mingi na hakuna upepo ama kitu ingine ama kitu ya kupunguza hiyo jua. Hii ndo maana mi napenda hali ya hewa yenye ni mchanganyiko wa jua kiasi na upepo kidogo na mawingu. Hii inasaidia sana hasa kama unafanya kazi huko nje. Ita kusaidia kusababisha kwamba hautafanya uchomeke na jua sana kama unauzanga mali mali ama kwa market yenye unauza greens na kunajua zinafanya greens zako ziharibike ama zinyauke hii ndo uzuri ya hali ya hewa yenye imetulia na ndo naipenda mimi ilhali ya hayo, hali ingine yoyote ya hewa kama vile ais, sipendi sana bat sichukii sana juu kuna watu wanasavaiv huko na ningependa sana sana siku moja nitembee Russia na kuna baridi.

Napenda sanaa za aina ya drama za kuburudisha yaani na zenye zinakuacha na suspense na zenye zinaku thrive. Hizi sana zinasaidia katika ukuzaji na ubunifu. Tu zinakuonyesha vile maisha hiko kupitia drama. Na we unachukua hiyo message vile unataka. Ka unataka kusikiza vile inasema ama kama hautaki kusikiza vile inasema. Lakini kwaangu mimi, na prefer kuona sanaa za kijografia saa zingine. Ju zinanifunza jinsi dunia ilivyokuwa vila hiko saa hizi. Na pia licha ya mafunzo ninayopata kutoka sanaa hizi ninaweza kujielimisha na kuweza kujua mengi kuhusu vitu vile ziko sa hizi. Pia sanaa za muziki, napenda muziki sana. Muziki pia ni sanaa, inaonyesha creativity ya watu na jinsi watu wanavyo tumia. Kwelelevu wa kuburudisha watu na jamaa.

Naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa na watu wanaoelewa siasa. Hii si kiburi, juu kuzungumza siasa na watu ambawo hawaelewi siasa na hawana knowledge ya siasa na vile inafanya ni kitu ambayo sitakangi. Juu utenda usikie views za mse fulani kuhusu siasa ni za ufala. Na kurizon na yeye inakuwa ngumu, lakini ukienda upatane na mse amebombea siasa, anaelewa vile inawork, na pia wewe unaelewa vile siasa inakuanga. Mtaeza kupata mazungomzo mazuri na muweze kufafanua mambo ya kawaida na kuonyesha vile yanayo affect siasa. Hii inasaidia katika uchambuzu wa siasa na kuelewaa jinsi mambo yalivyo jinsi yako na mbona kuna corruption na ubaguzi na jinsi tunaweza badilisha iyo government yetu tulete government ingine yenye inaserve kila mtu vilivyo.

Napenda kusoma habari za mtandaoni. Hii ni kwa sababu, ni rahisi kua access habari za mtandaoni kwani kitu unaitaji ni data ama wifi. Unaingia pale ivo Instagram ama pale ivo X unapata habari za ukweli na zenye ziko za kuwaminika. Kwa sababu ni watu wameposti watu wenye wako kwa locations. Hizomu kwenye habari zinafanyika. Alafu pia, gazeti nilikuwa nasoma kitambo wakati nilikuwa prefect pale hivo high school nilikuwa na soma gazeti kwa sababu mi ndo nilikuwa prefect wa library, kwa hivyo mi ndo nilikuwa in charge of kuweka gazeti na nilikuwa naeka the standard no delination. Saa zingine nilikuwa na gazeti tofauti tofauti. Gazeti enye nilikuwa napenda sana, ni Pants kwa sababu ina inaeleza mambo yanao affect vijana na vile vijana wana kazana huku inje, ili kumake it. Licha ya hayo kusoma gazeti ni kitu muhimu kwa sababu, ina kupatia information yenye haiko mtandaoni. Kwa sababu inaeza kupatia opportunities zenye haujui.

Njia yangu ya kutoa sadaka ama mchango ni kusadia watu wasiojiweza. Kama hapa kwetu kuna Children's Home ambayo inaitwa Sidon Children's Home. Hawa wasee nawasaidia kwa kuwapea manguo, kuwapea chakula na kuwanunulia kitu naeza afford. Kwangu, kuenda kanisa na kutoa sadaka na kupatia pastor. Zi, haiendani vizuri na chenye naamini. Mimi naamini kwamba kupatiana ni kupatia msee anayehitaji. Pastor haihitaji kama vile huo mtoto anahitaji kitu. Kwa hivo, ukiniona hapa vile niko saa hizi. Naendanga nasaidia watoto wenyewe directly ama nayapitia mbinu ingine. Kama labda kupitia NGO ili kutoa msaada. Hii inanisaidia sana kwa sababu nasikia nimefanya jambo mzuri, na watoto ambao nimesaidia najua pia wao wameridhika, kwani wameona kuwa kuna mtu anawajali. Si hivo tu si ati wako tu.

Nimewai kufanya yoga. Kwanza niko na kayoga mat hapa kwa nyumba na ile kamba ya kuruka. Ninafanyanga yoga hapa kwa nyumba tu mdogo mdogo kwa nyumba ili kukaa fit na kukaa healthy. After nimefanya yoga naendanga nakula vizuri ili kuhakikisha mwili uko na enough proteins hivyo ndo ujengeke Apart from yoga, nafanyanga nisudu zingine kama push-ups na tizi zingine kama press-ups. Yoga nilianza kufanya na sister yangu. Sister yangu ndo aliniinfluence kufanya yoga. Yeye ndo alianzanga kufanya yoga kwa sababu alikuwa ameaccumulate mafuta mingi kwa mwili. Akaamua aanza kufanya yoga. Na ili kumsaidia akuwe consistent, aliamua anitafute aniambie nikuwe namsaidia tukuwe tunafanya na yeye ili nampea motisha. Sahi lienda ikakuwa kitu ya desturi ni kapata nafanyanga yoga peke yangu. Bila kujali ka kuna mtu ananipea motisha kwa sababu mimi najipea motisha.

Nimewai fanya kazi ya kujitolea. Hii ni katika non-government organization fulani inaitangwa Peacemaker International. Hii ni organization inayayo operate Kenya na kule Malawi. Hii ni organization inawork kusaidia watoto wenye wako kwenye shule hazina walimu wakutosha na inasaidia kuprovide walimu wenaweza funzana shule za msingi. Kwa hivyo, nilipo kuwa nimejitolea kufanya kazi huko nilikuwa nafunza shule za msingi ambazo hazina walimu wa kutosha nilikuwa nafunza sana sana mathematics, science na biology hii iliniokolea sana kwani niliweza kutransfer knowledge kutoka kwangu hadi kwa hao watoto na niliweza sai niliweza kuinua jamii mahali fulani unaona kama Kenya sikila shule ikona walimu wa kutosha ilihali unapata shule ikona watoto wengi sana huku kujitolea kwangu. Hakukuja bure kwani niliweza kupata experience na kujua vile dunia inafanya kazi.

Hili kuweka hafya mzuri, nakula vizuri, nakula matunda kwa wingi kwa sababu vitamins ni protective food na kusaidia kutokana na maugonjwa. Kisha napenda kufanya tizi, nikifanya exercises, kukeep my body fit, juu mwili yangu ni temple of the holy spirit. Hi inanisaidia sana, kuweza kuweka mwili wangu fit. Kisha napenda kupiga mbizi. Kupiga mbizi ni kuogelea. Na katika hali hii ya kuogelea, naeza kujilose kalorisi enough na naeza kukaa fit sana. Alafu ikuwe tena situmii mihadarati kwa wingi. Mihadarati ni baadhi ya vitu zinazo fanya. Afya nzuri ikuwe mbaya. Kwa hivyo sipendi kutumia mihadarati hata kidogo. Alafu bada ya haya yote napiga jimu vizuri na kuwa na one sexual partner kumake sure sitapata maugonjwa zingine za ufala kama STD. Ina nisaidia sana kwa sababu ninaweza kukaa na afya mzuri na bado ninaweza kufanya mambo yangu ya kawaida.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza nasoma pointi muhimu. Zitakazo ongelewa kwa hiyo mkutano, yani agenda ya hiyo mkutano. Napigia research yangu, ili kwamba nieze kuchangia katika mazungumzo yatakayo jadiliania huko. Pia hii mazungu, pia hii research nafanya inanisaidia sana kuelewa nini hasa ya mkutano huo na ninaweza kujua vile nitachangia ili kusaidia kuwa successful. Kisha najitayarisha mapema ili nisichelewe kwenye mkutano nikiwa nimeng'ara vizuri na business attire enye inakaa fiti inaongea urasmi na.

Naam nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, hadi nikaanzisha si kufikiria tu. Ndio, nilianza biashara ya uuzaji wa manguo na viatu online, nafanya physical delivery. Sahizi nikafungua shop hapa Nairobi CBD, Central Business District, nimefungua biashara huko ya kuuza viatu. Naam napanga ku expand kulingana na customer base yangu inavyo endelea ikiongezeka.